Ndio, nimewahi kutembea kwenye ziwa na pia kwenye mito kuu huku nchini kena. Ziwa ambao nimewahi tembea hii kenya ni kwamba. Nishatembea ziwa Lake Victoria. Niko upande wa magharibi wa kenya. Mito nimetembea mito kubwa kama ile mto ya athi, mto wa thwake na mto wa tana pia asante.